Mi hupenda kuvaa suruali kwa kuwa inanipa ujasiri wa kutembea mbele ya watu. Najua mimi, mimi ni msichana mdogo, sijanona vile, mi si mnene. Kwa hivo navaanga suruali, ndia, ndi afadhali niweze kutembea mbele ya watu. Sketi huwa inanionyesha inakaa, huwa najihisi kama nakaa vibaya. Naam, kwa hivo napenda, napenda suruali.

Mimi hupenda kulala mapema na kuamka kabla jua liwake. Naam, kulala mapema kunanifanya napumzika vizuri akili inatulia kwa hivyo asubuhi naamka bila uchovu wowote. Nakuanga nimechangamka. Kwa hivyo kulala mapema kwangu ni kwa maana sana. Kuwa unanipa tu wakati mzuri wa kupumzika. Alafu nikiamka siku inayofuata niko sawa nikifanya shuguli zangu kwa kuwa sijachoka.

Mimi hutumia simu kwa mawasiliano sana sana. Naam, lazima nijuwe familia yangu inaendelea vipi marafiki zangu wako vipi. Au ingawa mtu anataka jambo fulani anaweza nipigia mimi anaweza wasiliana na mimi ya aniambie. Naam, simu tu cha muhimu ni kuwasiliana na mtu. Alafu sasa hapo ndiyo mambo ya pesa yataingiana. Kutazama sinema hapo ndiyo nitakuja lakini sana sana ni kuwasiliana na watu.

Laa, mimi sipendi kupiga chombo chochote cha mziki. Sijui, sijawahi jaribu na sidhani kama nitawahi jaribu. Hainifurahishi vile, sipati raha ya kucheza hizo vitu. Lakini huwa nafurahi nikiona watu wengine wanacheza. Lakini sii mimi, mimi uona kama ni kazi ngumu. Masaa ya kujifunza sina, natawahi jifunza lini. Kwa hivyo mimi, sipendi kucheza kifaa chochote cha mziki.

Naam, nafraia kupika napenda kupika. Ingawa sjajua kupika vile lakini napenda kupika. Napenda sana kupika na kupika unanifraisha. Siezi nunua chakula kwa uraisi. Ntakanga tu kujipikia kupika. Najua kupika chakula na upendo. Chakula kinaonja vizuri na mimi kila wakati nakuanga mcheshi. Sikuwangi nimekasirika ama niko na hasira yoyote. Napinda tu kupika chakula changu vizuri, nsikie ladha yake vizuri, nieke kiungo, chochote kile kwa chakula changu nafraia kufanya hivo.

Mimi nimezaliwa kijijini, mahali kupata hospitali ni ngumu, kupata shule karibu ni ngumu, kupata soko karibu ni ngumu, kwa hivo inabidi tu watu watembee kwa muda mrefu kufika mahali wanafaa kufika. Juu pia kupata gari huko ni ngumu. Mandhari nayo yalikuwa navutia, mandhari ya mahali hapo yalikuwa yanavutia. Kuna wanyama pori, kuna mito, lakini sasa kupata mahali pa kushughulikiwa ni ngumu. Hospitali, shule Lakini kulikuwa mahali pazuri kwa kulikuwa na amani kulikuwa na furaha tu tulikuwa na tunakimbizana hapo na wenzangu tukiwa watoto nilikuwa na marafiki wengi kupanda miti, kuruka kamba Kukanda mchanga kutengeneza vyombo Naam, palikuwa tu panafurahisha Lakini tulikuja tukahama.

Mimi hupenda mwandishi flani anayeitwa daktari Hulian Melgosa. Ni daktari ndiyo, lakini ni mwandishi pia wa vitabu. Ni daktari ambaye anasaidia watu kupambana na hali ngumu ya maisha na kuwaelekeza jinsi ya kuishi bila kufikiria mambo mengi. Hilo jambo ndilo ambalo linanifurahisha na vitabu zake. Wakati nasikia nikama mawazo yanataka kunikumba sana, huwa nasoma vitabu vyake, nisikie vizuri. Zinsaniaidia sana kuanza siku na kuendeleza siku. Nisichoke, niendelee tu kupambana mpaka mwisho kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hivyo napenda daktari Hulian Medgoth, vitabu zake ni vizuri.